Wakati mwingi sana mimi huwa mtandaoni nawezasema natumia takribani nusu ya siku masaa kumi na mbili kwenye mtandao Kwa sababu nafanya kazi za mtandaoni na hapo ndipo natoa lishe yangu na pesa ya nyumba Sasa hivyo basi mda mwingi mimi hutumia mtandaoni na pia nikitaka kupumzisha akili pia unakutani na we naenda kuangalia vipindi vifupi vifupi kwenye mitandao.

Ndio napenda sana kujifunza kuhusu historia sana sana kutokana na vizazi vile vyakale unahadithiwa kuhusu namna walivyoishi zamani Pia historia ya kisiasa naipenda sana kuiskiza umas unaukuta unaambiwa kuhusu wale waliopigania uhuru wa nchi yetu napenda sana kujifunza historia.

M ihupenda chairangi ambayo nimetengeneza kutumia majani Naweka maji kwenye sufuria nayachemsha nikiwa nimeeka majani kidogo tu Kisha naweka sukari na naitumia ikiwa vivyo hivyo labda niongeze ndimu Ndiyo kwa sababu napenda sana kupunguza uzani wa mwili wangu Mi ni mzito na kilo nyingi Sasa zaidi napenda sana vinywaji vya kupunguza uzito.

Kwa baridi na joto siwezi sema napendelea baridi zaidi ya joto ama joto zaidi ya baridi Napenda kiwango cha wastani Ila kuna wakati mwingine baridi ikiwa nyingi unaona uneza athirika ukapata magonjwa kama pneumonia na mengineo na pia joto likiwa jingi kuna vile tu hua huhisi ukiwa comfortable sana Sasa mi upenda wastani kusikuwe na joto jingi na pia baridi isikuwe nyingi.